Asanti sana kwa swali hilo. Kwangu, harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha juu ya hathi. Sana sana hathi kavu. Ile harufu ya udongo inapoguswa na matone ya kwanza ya mvua. Kila mara ninapohisi harufu hii. Moyo wangu uja utulivu wa ajabu na furaha. Yandani is elekezaka kirahisi. Ni harufu safi ya asili kwanza. Enye kunikumbusha uzuri wa maisha na niema ya mungu katika mambo madogo madogo ambao maranyingi watu huyachukulia kawaida tu. Lakini yana damani kubwa sana. Kwa kawaida inaisi harufu hii hasa wakati wa joni au alasiri bada ya juakali la mchana. Wakati mungine hua nimetoka kazini au nimetulia tu nyumbani nikifanya mambo yangu. Alafu gafla upepo ubandilika na mawingu kuanza kukusanyika. Mvuwa inaponyesha na matone yake kugusa udongo. Harufu ile uanza kusambaa hewani. Hapo ndipo naisi kama dunia imetulia kidogo. Kama vile kila kitu kimepewa nafasi ya kupumua upia. Harufu yuni kumbusha sana nyakati za ututoni na kutuwa kijijini. Nakumbuka tulivyo kuwa tukikimbia inje, kufuraia mvua ya kwanza, baada ya kiangazi kirefu. Tulkua tukicheza kwenye matope tukicheka bila wasi wasi wowote wa maisha ilikua ni kipindi ambacho hakukua na mawazo mengi kichwani. Zaidi ya kufuaraia siku ilivyo. Harufu ya mvua juu ya udongo unirudisha moja kwa moja kwenye kumbukumbu hizo. Na hunifanya niisi kama bado kuna sehemu yangu iliobaki kuwa yule mtoto mdogo mwenye furaa isio na mipaka. Hambaye hana mawazo mengi ya kimaisha na hana wasiwasi wawode. Pia harufu hii unikumbusha mwanzo mpya kila mvua inapoanza. Hua naona ni kama ishara ya kuosha yale yote yaloyopita na kuanza upya. Maku likuwa na changamoto uzuni au uchovu. Harufu hile unipa matumaini kwamba mambo ya naweza ya kabadilika. Ni kama ujumbe wa kimia unaosema kuwa. Baada ya joto na ukame. Lazma mvua ifike. Ilo unipa nguvu ya kwendelea mbele bila kukata tama. Na ninaisi amani kubwa sana nikiisi arufu hii. Mawazo yangu huwa tulivu, mapigo ya moyo yanakuwa ya kawaida. Na ata nikikuwa na msongo wa mawazo hupungua taratibu wakati mwingine napenda kusimama tu karibu na dirisha hau inje kidogo nkivuta pumzi ndefu. Na kuiruusu alu, harufu hile ijaze kifua changu. Ni kama tiba ya asili isioitaji pesa wala maandalizi yoyote maluu. Kwa upande mwingine arufu ya chakula kizuri kinachopikwa nyumbani. Asa pilau au chapati zinapokaangwa. Pia ninazipenda sana. Lakini ata hizo azizidi ile ya mvua juu ya udongo. Labda kwa hesabu ile ya mvua inagusa zaidi isia zangu za ndani na kumbukumbu za maisha yangu. Ni harufu ninayo inayo beba historia furaha matumaini utulivu kwa wakati mmoja kwa kifupi harufu ya mvua juu ya athi kavu ndiyo ninayo ipenda zaidi.

Kwa kweli, jukumu ninalolipenda zaidi ni kusimamia watu wengine wanapofanya kazi. Ninapenda jukumu hili kwa sababu linanipa nafasi ya kuongoza, kuelekeza na pia kuakikisha kila kitu kinaenda na mpangilio mzuri kama inavyoratibiwa. Kwangu mimi kusimamia siyo tu kuambia watu wafanye nini, bali ni kuwasaidia wafanye kazi zao kwa ufanisi na kwa kujiamini zaidi. Kwanza kabisa napenda kusimamia kwa sababu ninaamini nina uwezo wa kusikiliza na kuelewa watu ninaofanya nao kazi. Kila mtu ana uwezo na udhaifu wake. Hivyo napokuwa nasimamia ninajitahidi kutambua nguvu za kila mmoja na kumpa kazi inayomfaa zaidi. Hilo unifanya nijiskie vizuri, ninapoona mtu anafanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi kwa sababu ya mwongozo nilompa. Hii inanifanya pia mimi niongeze uwaminifu wangu kama kiongozi. Ninapenda kuona timu yangu ikifanikiwa na kufikia malengo tuliojiwekea kwa muda fulani. Pili ni kuwa jukumu la kusimamia unisaidia kujifunza kuwa na uvumilivu na busara. Wakati mwengine changamoto utokea kazini labda kutokuelewana hau kuchelewa kwa kazi fulani. Katika hali kama hizo ninajifunza kutatua matatizo kwa tulivu na pia kwa hekima. Sipendi kukimbilia kulaumu. Bali natafuta chanzo cha tatizo na namna bora ya kulitatua. Hii hunijenga kama kiongozi na pia unifanya nihishimiwe na wale ambao ninao waongoza. Vile vile, napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa nafasi ya kuhamasisha wengine. Ninaamini maneno mazuri na motisha kubadilisha hali ya mtu kazini. Ninapomwambia mfanyikazi, umafanya kazi nzuri au endelea hivo. Unaona jinsi anavyopata moyo mpya wa kufanya vizuri zaidi. Hilo unipa furaha kwa ukubwa sana. Najihisi kuridhika, ninapoona watu wanakuwa kitaaluma na kibinafsi chini ya uongozi wangu. Jukumu hili pia unisaidia kuwa na nidhamu na mpangilio mzuri wa kazi. Hili uweze kusimamia wengine vizuri, lazima wewe mwenyewe uwe mfano bora. Ninajitahidi kufika kazini kwa wakati, kupanga kazi kwa utaratibu na kuakikisha mawasiliano ni wazi. Ninajua kuwa kama kiongozi nikikosea ninaweza kuadhiri timu mzima. Hivyo jukumu hili unifanya nijisimamie kwanza kabla kusimamia wengine. Kwa ujumla, ninapenda kusimamia watu kazini kwa sababu unipa nafasi ya kuungoza, kusaidia na kuona maendeleo ya wengine. Unifanya nijiskie nina mchango mkubwa katika mafanikio ya timu na kampuni kwa jumla.